Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Tume, wikendi sana sana mi huanza kwanzia ijumaji jioni. Kwa sababu hapa ninajua ndiyo nmemaliza kazi. Sasa wikendi yangu inaweza anza kwanzia ijumaji jioni, jumamosi na jumapili. Wakati mwingi, wakati ambapo sina plan ya kufanya hiyo wikendi, Wakati mimi mimi ujipata kuwa, maybe kama ni meamua kutulia nyumbani kazi na katu, ama nafanya usafi, nafanya usafi, napanga chakula cha wiki, naweza kujianda, natulia, nasoma vitabu, ili kupumzika. Pia nalala kwa wengi kwa sababu wiki nzima nimekua na shughulia hapa na pale kazini so hii wakati ambapo nawepata kupumzika pia. Lakini wakati mwingi ama wakati mwingi na penda kwa na kujitumbuizo kwenja inje. Naweza kuwa ni kwa na mipango ya kukuta na marafiki, kwa na hoteli, ama kwa na kujiburudisha kwa sehemu za burudani, ama natembelea pia dada yangu ambaye kwa na mtoto mchanga na napenda kucheza na yeye. Sasa, wikendi inakua ni wakati murwa wa siku za kupatana. Pia wakati mwingine, kama ni jumapili, ni siku ya ibada, tunaye fika kanisani kuabudu. Baada kuabudu, sasa na ndo naweza kujiunga na vitu zingine. So, wakati mingi, naweza tumia wikendi kupumzika nyumbani. Ama natangeneza, ama hiyo ndo nafasi yangu ya kutoka nje, ya kwenda kubujiburudisha na kukutana na familia na marafiki. Sa zingine mi huenda, nezenda siknywa kahawa peke, nawezaaenda kula nje ili neze kutulia tu, kuangalia watu wakitembea. Mbea, kukua pia na kweza kufutia tu, hewa tofauti tu ambayo sijazoea ya kazi na nyumbani. Hiyo pia nawwezaa fanya. Hiyo anoneza, sasa inalingana ni weekendi ipi. Sema kama hii weekendi na tumaini niteweza kutana na dada yangu na rafikizangu ingine tunayotukajiburudishe. Bada hapo niende ni watembele nyumbani kwao iliniweze kujumuika na familia yangu pia. Na kama kutakuwa na shughuli ingine pia nitaweza kuwa fuata na bada hiyo nikirudi nyumbani niweze kufanya shopping hapa na pale ya wiki nzima alafu ndo niweze kuanza wikindi vyema. Hiyo ndiyo shuguli zangu za wikendi wakati mwingi.

Kazi gani unayothamini zaidi? Kwa sasa ni na kazi na yothamini zaidi. Tuseme ni na kazi mbili kwanza kuna kazi ambayo mi hufanya kwa muda fulani. Ha tuseme ni kitu ya ofisini. Lakini nayothamini zaidi ni kazi ambayo nasaidia watu. Kama ninanafasi kwa sababu huwa nafikiria najiambia. Mimi mwenyewe ninge kuwa pahali ambapo nataka usaidizi na kuna mtu anaweza kwa ananipa usaidizi kurahisisha kazi yangu, ninge taka sana awe wa manufaa sa zaidi. Sasa wakati ambapo najipata mimi mwenyewe ndiyo niko hiyo wakati ama niko kwa hiyo nafasi ya kusaidia mtu mwingine mimi hujikakamua zaidi sana ili niweze kuwasaidia ipasavyo na vyema. Kwa sababu ingelikuwa mimi ningetaka mtu anisaide kwa urahisi ili kunirahisishia kazi kwa kitu cha machono chakufanya. Hivo nathamini sana kutoa ama kazi yangu nayothamini zaidi ni kuwa wamanufaa ama kuweza kurahizishia mtu kazi na muda ambayo akonayo.

Unapenda kwenda madukani lini? Napenda kwenda madukani sana sana wikendi. Mbona? Kwa sababu wakati mwingi, nilikuja kugundua kuwa hio ndio wakati ambao wana penda kupunguza-punguza bei. Ili kutuvtua tuweze kwenda kufanya shopping. So, kwa hizi duka kubwa, ambazo ni supermarket, ikifika kwanzia wikendi, Friday, hapo ijumaa, hadi jumapili, wanaeka iyo offer ambayo inakuja ili ituvutie kununua izo vitu So wakati miwingi mimi hupenda kufanya, kufanya kununua shopping, ama kwenda dukani, sasa ni inakuanga wikendi, wikendi pia. Sasa kama wakati sija pumzika, ama nikirudi nyumbani ambapo kama nilikuwa nimetoka kitu kama hiyo. Nahakikisha kwamba nimepita uko nanunua vitu ambavyo najua sina kwa nyumba ndio naeza kununua.

Unapata habari wapi? Amara mingi kwa sababu siku hizi imekuwa ningumu sana kueza kutazama habari za jioni ama habari kila siku kwa sababu atumukweli habari siku hizi zimekuwa za kuvunja moyo kama mtu hauliwi kuna pahali watu walipigana kama siku pigana kuna watu wananyanya sana kama hawanyanya sani kuna vitu zingine ambazo azifurahishi azifurahishi sana ukitazama kila siku. Kwa hivo, kwa zile tuseme habari, habari ambazo wakati mwingi, tuseme kwenye social media ndo nimiweza kupata hizo habari. Sitaeza kutazama, lakini wakati unapitia pitia vitu zingine, utapata yaliotokea, na kama sana aliongelo sana na watu wengi, niti waza kupata sana sana kwa social media yako. Sasa huko ndo wakati mwingi miupata. Lakini kama ni kitu ambayo inausisha ambayo, atuseme nikikubwa sana, ama inaongelewa sana, sasa nikitaka kujua kama ni ukweli, ndo wakati mwingine miujipata kwenye televisheni, nikiangalia, nikingoja habari ya saamoja, jioni, au saatatu, ili niweze kuthibitisha kama kilichosemwa kama ni ukweli, ama ama ukweli hupi unenda aje. Lakini wakati mwingi nimepata habari nyingi kwa social media.

Unashughulikia kazi za dharura vipi? Wakati mwingi kazi za dharura, huwa nazishughulikia hapo na hapo kwa sababu kama inahitajika kwa sasa na nina uwezo ya kuweza kufanya hiyo wakati, huwa najituma naenda nafanya. Au, kama ni ya dharura na pia sina uwezo wakuifanya hiyo wakati, huwa natafuta rafiki au familia ambaye anaezakunisaidia kuweza kushugulikia. Kwa sababu, ee, hivyo ndo wakati mwingi naezafanya. Pia, kuna wakati, kama naezatuma mtu mwingine ambaye si familia marafiki ama kupanga vile ambaye naezafanya. Ama inaeza shughulikiwa bila mimi au rafiki au familia kufanya, huwa anapanga. Naipangia pia. Saa inalingana, inalingana ni aina ipi ya dharura ambao inanikumba na kama niko na uwezo wa kushughulikia mimi mwenyewe au marafiki au ama naeza tumana kitu kama hiyo, italingana.

Jee we ni mtu wa ubinifu, tutawezasema ndio au apana, italingana, lakini niseme ndio, lakini sithani kama ubinifu wangu ni ule wa, ehehehe, e, iletu tunaezasema, e, uu ni mbinifu sana, lakini nafikiria mi ni mbinifu, kwa sababu wakati mingine, pia kama kuna kitu nilikuja kujua kuwa, ni kwamba ubunifu saa zingine hulingana na watu wavivu huwa ubunifu sana. Kwa sababu wanajua hawana nguvu ama wakati wa kufanya hizi vitu kwa muda mrefu. Sasa inabidi wawe wabunifu ili kupunguza wakati na masaa ambayo wanatumia wanafanya kitu. Tusemi mimi ni mvivu kwa kiwango fulani Kwa sababu na sasa nadhani hiyo uvivu kidogo ndio inanifanya niwe mbunifu Tusemi kitu kama yu Lakini ndio maana nasema Mi si mbonifu sana Tusemi kama wale wa kuchora vitu ambavyo ukitazama uta unafurahia Lakini naeza kosoa kitu lakini kuwa mbunifu tu seme kiwango fulani kiwango fulani mini mbunifu.

Tundalako lakupendezo ni lipi? Aa, napendezwa na maembe. Aa, maembe, napenda maembe. Napenda maembe sana. Hmm, rangi yake, nitamu, gozi yake unaeza kula ukitaka. Hmm, imejaja. Alafu maembe lina rangi tofauti. Kuna maembe ambayo ni zote, nyingi, zikiwa kama hazijaiva ni majani, kijani kibichi, kinarangi yake, kijani kibichi, lakini wakati imeiva inaeza kuwa nyekundu ama inaeza kuwa 'orange', sikumbuki jina vizuri, lakini napenda tu maembe. Maembe, uki,,, ukitengeneza jusi yake ya maembe ni tamu. Maembe unaeza kula tu kama 'snack' ya hapa na pale. Vitu kama hizo so. Maembe ndio hunipendeza sana. Ama linanipendeza sana.

Napenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Mara nyingi napenda kutoandika. Siku hizi napenda kuandika kwa kompyuta. Hasa wakati ninapoandika kompyuta kufuta nii rahisi kuweza kufuta wazo ambalo nafikiria halisaidii na kuweka wazo lipia. Na pia nadhani ni rahisi kwa sababu pia napenda kutaip. Na pia sana sana, wakati najipata naandikaandika kwa kompyuta ni kwa sababu nataka kuongezea speed yangu. Kuna rafiki yangu ambaye huweza kuandika kwa kompyuta maneno miya moja na hamsini kwa dakika. Sijui kama nitawai weza kumfikia hadi hapo. Kwa sababu huyo ni kama roboti. Naeza, natype kama roboti. Sasa, sijui kama nitaweza kufika. So, nikipata mtu wa kuandika na kuhusu kompyuta. Huwa nafurahi sana, ili niweze kuongeza speed yangu pia yakuandikia na kompyuta. Lakini, kuandika kompyuta ni rahisi kukosowa. Pia siku hizi tuna hizi AI ambazo zinaweza ku-correct wakati umepotea ama kuweza kukuongezea mawazo ama kukupea majina ambayo inaezafanya uwandishu wako ukue afadhali na usahihi sana nafurahia sana siku hizi kuandika na komputu.

Je, unapenda kuchuza ngoma? Eee, napenda sana kucheza ngoma. Ndio maana acha ni app kama Spotify kwa sababu inaeza kujitumbuiza na ngoma wakati wowote. Na hata wakati mwingine wakati napoenda nje kuburudika, wakati mwingi ni kuenda kusikiza ngoma. So, mimi upenda sana kuchuza ngoma. Je, nina, aina yoyote ya ngoma ambayo napendelea sana. Wakati mingi siwezi sema kwamba ninayo ama napenda kusikiza kwamba aina moja tu kwa sababu unajua inalingana na ukona mood ipi hiyo wakati na ee tena uko wapi unafanya nini hizo ndio vitu zalingana na ngoma ambayo nasikiza wakati wowote. Naeza sikiza kutoka bongo, kutoka R&B, kutoka bandpop, kutoka reggae Inalingana tu, inalingana lakini napenda ngoma ngoma huweza kunituliza kimawazo Pia napenda kudensi, sasa unaona huwezi densi bila ngoma Lazima uwe na ngoma So, wakati nataka kudensi ama kudance ama kucheehe, kujitumbuiza naeka ngoma, lazima natumia ngoma Wakati nafanya usafi, nafanya natumia ngoma wakati nafua nasikiza ngoma. Wakati hata sazingina nafanya kazi yote ambayo, si lazima nikue pahali ambapo kumenyamaza. Naeka ngoma hili nisiweze kulala ama kitu kama hiyo. So mimi upenda sana kucheza ngoma ama kusisikiza zote.

Ndoto yako kubwa ni, kwa sasa ndoto yangu kubwa ni, ni kusafiri. Unajua kama, mimi pale nipozaliwa nilikuwa ama nilienda shule ya mbali sana na nyumbani. Na wakati mwingi, wakati nilikuwa naenda nyumbani, ama nilikuwa naenda shule, nilikuwa na safiri mudamrefu. Nikiwa mtoto saa zingine ilikuwa na furaha na saa zingine ipia ikuina furahisha kwa sababu mbona nasoma mbali na nyumbani. hAlafu so hiyo wakati mwingi hiyo wakati nikisafiri kwenda shule. Sikuwa nnona kama kusafiri ikiwa kitu nzuri sana. Kwa sababu hiyo siku ya kusafiri lazima ungeamshwa mapema, mjitarishe na hiyo usingizi. Ili niweze kufika shule mapema. Sasa ama ndoto zangu za kusafiri hazikuwa kitu ambayo ningetamani sana kufanya lakini kwa sasa ambayo nimekua mkubwa na kwa sasa nikitaka kusafiri nasafiri tu kujiburudisha ama naezapanga na si lazima ni nawezachagua kama nataka kusafiri mchana ama jioni sasa nikona hiyo flexibility ya kuchagua ambayo wakati ambapo ningetaka kusafiri Kwa sasa nafeel ama nahisi, na pia sieti nasafiri kuenda shuleni, naweza safiri kama nataka kuenda, maybe nikitaka kuenda kama kufanya shuleni, kuongeza masomo, nigetaka, lakini kwa sasa nathani tu ni kujiburudisha. Kwa sana nadhani Eee kusafiri ndio kitu yangu. Nani mekuja kugundua kuwa wakati mtu ukisafiri sana ina kusaidia pia kutangamana na watu wengini ambao hamfanani, kiakili, kijamii na unaweza weza kulearn kitu Kitu hapa na pale ambayo inaweza kusaidia ama kuweza kuelewa vitu Kwa njia tofauti Kwa sahii ndoto yangu ni kusafiri na kusafiri sana.